Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Venye ambavyo napunguza plastiki ni kubeba plastiki yangu badala ya kununua ingine. Kuambia watu kwamba plastiki sio mzuri katika mazingira hii yetu kwa sababu yanaeza na yanadhuru mazingira.

Unashugulikia kazi za dharura vipi, kutenga kando mda wa kuzifanya, kutenga kando nini siku ya kufanya, ama kuzifanya kwa dharura kwa sababu usipozifanya kwa dharura, unapata umeanza kusahau, so kazi za dharura zikikuja bado unaeza zifanya huo huo wakati.

Je, unapenda kutembea kwa miguu? Naam, hakuna kitu ambacho napenda kufanya kama kutembea kwa miguu. Unatembea ukiona mandhari, ukiona dunia vyenye inaendelea, ukiona watu, magari, unapunga hewa safi. Bado unafanya tizi, unafanya mazoezi hapapale, so kwa hivyo napenda kutembea kwa miguu.

Unahimiza aje ushirikiano katika timu. Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwa kwenye timu yenyewe. Bado kwa kutoa mawazo mapya kwenye timu, kuweza kushirikiana na timu, kuweza kuchangia katika vikundi vyovyote vya timu, bado kuweza kuleta mawazo mapya kwenye timu.

Je, unatumia teknolojia ya sauti na unatumia teknolojia ya sauti kwa sababu inaweza inaokolea muda. Badala kushinda ukitaipu ama ukiweka, ukibonyeza, ukibofia, bofia, unatumia tu sauti kwa sababu ni haraka, inaokolea muda, haichoshi, na bado ni teknolojia mpya ambayo imeweza kukuja so. Kwa hivyo lazima tuweze kuikumbatia na tuweze kuikaribisha kwenye huu kwenye hii dunia.

Napata habari wapi? Habari kwa sasa naipata kwa simu yangu ambapo naingia kwa simu alafu naweza kuangalia yanayochipuka ama kwa televishini ambapo naingia kwa televishini naweza kutazama habari zinazojiri zinazochipuka ama kwenye redio ambapo nawasha redio yangu natega sikio na nasikiliza.

Unapangaje wiki yako ya kazi? Wiki yangu ya kazi siipangi kulingana na ratba. Kwani inaeza ikaadhirika wiki ikisonga? Kwa hivyo nakubali tu wiki yangu, niweze kukuja tu inipate tu vile itanipata kwa maana napenda kutuliwa.

Mandhari, gani nzuri umewahi kuona? Nimeona mandhari ya misitu, ya maji, napenda bado mandhari. Mandhari ingine nimeona ni ya milima. Bado mandhari ya mvua ikendakunyesha, ambapo kuna mawingu ya nyeusi inaweza kukuja. Bado ikuwa mchana. Inafanya mchana inakaa nikama ni usiku, alafu bado kuna kiupepo kinapuliza. Ayo ndo mandhari mazuri, nimewai kuona.

Je, unapenda kukimbia? Napenda kukimbia lakini siwezi sema napenda kukimbia vile kwa sababu huwa nahema zaidi ama kwa haraka nikikimbia. Kwa hivyo kukimbia siwezi sema napenda kukimbia lakini nakimbiaga mara moja kwa wiki.

Timu gani ya michezo unaofuata? Nafuata timu ya Liverpool. Liverpool ni timu ambayo ikona kiongozi wao akiwa kama virgil Van Dyke. Kocha wao akiwa Arne slot na bado mchezaji marufu kama Salah Yupondani na waliweza kubeba ligi mwaka jana.

Unafanya aje kazi ya ushirikiano na wengine. Kazi ya ushirikiano na wengine naifanya vizuri. Inaweza kunifungua akili kwa maana napata maarifa mapya. Kwa wale ambao tunashirikiana na wao, tunaweza kupata ule urafiki, bado tunaweza kuleta mawazo mapya.

Je umewahi kulima naam natoka katika county ya nyandarua kwa hivyo sisi twajulikana sana kwa ukulima sisi ndo tunaweza kulisha walio nairobi sana sana kwa viazi sisi wenyewe tuko na shamba nalimanga kwa hivyo nasema nimewahi kulima si maramoja wala mara mbili nimelima sana nikiwa mtoto.

Kazi gani unayoidhamini zaidi? Kazi ambayo naidhamini zaidi ni kazi ya kuwa mtu wakupanga ratiba ama kwa kizungu ambaye anaitangwa event organizer. Naonanga kwamba nakuanga na huo ujuzi nakuanga. Mimi mwenyewe ni mtu wa kujipanga kwa hivyo napenda kazi ya kupanga ratiba.

Muziki gani unaosikiliza mara nyingi? Muziki ambao nausikiliza mara nyingi ni muziki unaojulikana kama dancehall. Uko na watu kama akina Vybz Kartel huyo ni maarufu zaidi. Uko na watu kama akina Skeng ambaye ametoa ngoma inaitwa Gunman Shift bado ngoma mzuri.

Niambia kuhusu njia unayotumia kupumzika. Njia ambayo nayotumia kupumzika ni kuweza kuwochi, kutazama filamu, bado natumia kusikiliza muziki na bado napenda kulala kama njia ya kupumzika.

Je, unapenda kutembea msituni. Eeh la hasha, kutembea msituni ni hapo. Hapo sipendi kutembea kwa maana hujui tukio ambalo linaweza kutokea napenda kutembea kwenye barabara lakini msituni hapana hiyo nayo sipendi kabisa.

Unakunywa maji mangapi kwa siku? Kwa siku nakunywa maji glasi mbili. Lakini bado inalingana kama ni siku ya jua ama ya baridi. Sku ya baridi naeza kunywa maji glasi moja. Siku ya jua na kunywa maji glasi mbili. Ikienda sana tatu.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Ningependa kuwa na uwezo wa kupepea ili niweze kusafiri mahali tofauti tofauti nchi tofauti tofauti kwa mfano naweza kuwa nikisema leo natoka hapa naenda mahali kama Marekani naam huo ndio uwezo ningependa kuwa nao.

Unajihisi vipi kuhusu wasilisho ambapo najihisi ni kama mimi naweza fanya wasilisho mimi sina woga wa kuwasilisha mbele ya watu kwa hivyo wasilisho mimi nipo na imani kuwa mimi ni mzuri katika wasilisho.

Je, unapenda kunywa maziwa? Naam, napenda kunywa maziwa. Kwa sababu maziwa ni tamu, alafu tena bado iko na nutrients mzuri, iko na proteins sana sana kwa mtu mkonde. Kama mimi, mtu anaeng'ang'ana kuongeza weight, kuongeza kilo. Maziwa nayapenda kwasababu yanaweza nisaidia alafu tena bado maziwa haina mambo mingi haina hizo ma ma virusi na kitu yoyote maziwa ni maziwa ambayo ni maziwa mzuri.

Unasomea wapi habari mtandaoni. Mimi nazisomea mahali ambapo panaitwa instagram. Kuna account hapo ya Nairobi Gossip Club. Hapo ndio natoa habari zote kwa maana wanaletanga habari zote zile zinachipuka. Zile mahabari mpya mpya ziile zimechipuka. Wanaeza kuzileta hapo kwa uharaka hadi zingine haziko kwa tv lakini televisheni lakini hapo unapata unajua vitu venye zina tokea kwa urahisi.

Jee unaishi mahali ulipozaliwa. La hasha siishi penye nilizaliwa nilizaliwa. Mahali kwingine tukahama tukakuja mahali pengine alafu sasa mimi nikatoka kwenye tunaishi nikaenda mahali pengine. Penye najikalisha mimi mwenyewe ndio niweze kuanzisha familia yangu.

Unapotaka kustarehe unafanya nini. Unapotaka kustarehe sana sana mimi husikiza muziki. Napenda kusikiza muziki napenda kutazama filamu napenda kutembea tembea nje niweze kuona mandhari bado napenda kuenda kujumuika na marafiki zangu tuweze kunongonezana mawili matatu. Nam hayo ndo napenda kufanya.

Unapendelea shati au tishati? Mimi napendelea tishati. Kwa sababu hakuna haja ya kushinda ukivalia tishati halafu tena bado juu uvalie shati. Tishati yenyewe imetosha halafu haina vitu mingi. Ukishavalia imejifunga huwezi sikia baridi. Bado tishati yenyewe ni rahisi kwa mfano wakati wajua unaweza ivalia na usikie uko tu sawa.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Kompyuta naitumia wakati ambapo nataka kutafuta kazi, nataka kuangalia kitu ambacho kimekuwa kikinisumbua kwa muda mrefu. Kompyuta bado naitumia wakati ambapo nataka kuangalia zaidi ya vitu viwili.

Unapenda kula wali au ugali? Mimi napenda ugali sababu ugali unaweza kushikilia tumbo kwa muda mrefu. Ugali unaeza kuliwa na kila kitu, unaeza kula na nyama, unaeza kula na supu, unaeza kula na skuma, unaeza kula na mayai, unaeza kula na viyazi. Ugali ni chakula ambacho tunatumia sisi kwa sana kama watu wa Afrika sana sana wakenya.

Unapendelea viatu gani mimi napendelea viatu za air force ones ama kwa ujumla viatu zote za nike napenda nike napenda kila kitu yao viatu eee kila kitu ya nike so mimi mwenyewe napendelea viatu vya nike. Kwa hivyo.

Jee unapiga kura? Naam, mimi napiga kura sababu nimefikisha miaka kumi na nane. Kwa hivo napiga kura. Na kwa hivi sasa naongoja huu mwaka mwingine, wa alfu mbili shirini na saba, niweze kupiga kura, ili niweze kuchagua kiongozi ambaye anani faidi na mwenye ambaye nampenda.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kunywa wa kahawa au chai. Mimi napenda kahawa. Chai sana sana ni asubuhi asubuhi nikiamka peke yake ndo nakunywa chai peke yake. Kahawa ni asubuhi kishaisha kahawa naweza kunywa wakati wa jihoni usiku kabla nilale nakunywa kahawa naitengeneza kwa kuanza kuchemsha maji halafu naongeza kahawa yenyewe. Naam.

Unafanya nini kulinda mazingira. Kitu ya kwanza ambacho nafanya kulinda mazingira ni kuhakikisha takataka ambayo niko yote nikonayo naitupa kwenye pipa. Kitu ya pili ni kuepuka kutoa moshi mingi ama kutumia plastiki kuchoma plastiki kama nikona plastiki yoyote naitumia tena na tena ama nairudisha kwa wanao zitumia tena na tena ama kwenye kampuni. Naam.

Je, unatumia mitandao ya kijamii? Naam, ninatumia mitandao ya kijamii na nipo katika siwezi sema zote, lakini karibu zote niko kwenye TikTok, kwenye YouTube, kwenye Instagram, kwenye Twitter, kwenye Telegram. Naam, hizo zote nazitumia na nazifahamu vizuri.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mitandaoni? Mimi napendelea kusoma habari mitandaoni? Kwa sababu gazeti, gazeti yenyewe ni ikona gharama kubwa, inatosha kwanza lazima uiende, lazima ununuwe enyewe, na bado haiwezi kuwa na kila kitu, lakini kuwa na mitandao uko na kila kitu naeza uliza, ni mambo gani yametendeka leo mambo ya jana, bado naezauliza, halafu tena bado ni rahisi kwa sababu unapata kila kitu yenye unataka yote ikuwa mahali pamoja.

Unafanya nini kila asubuhi unapo amka? Kitu ya kwanza nikiamka asubuhi ni kuosha uso Ok alafu bado lazima nipige sala niseme niambie mungu asandi kwa kuniamsha. Nieze kupiga mswaki alafu nieze kukula kiamsha kinywa.

Unapenda kula wapi nje ya nyumba. Ae Mimi wakati ka cenye napenda kula nje ya nyumba naenda tu kwa mkahawa. Naitisha chakula naagiza si hizi chakula za haraka. Chakula ambayo bado imepikwa vizuri ikatayarishwa vizuri wamechukua muda wao kupika alafu na tunakaa hapo chini na kula tu.

Unasherehekea sikukuu vipi. Mimi kitu ya kwanza sikukuu venye nasherehekeanga ni kuhakikisha nikona familia yangu. Tumetulia pamoja tumeweza kuchinja kondoo ama kununua nyama soda lazima ikue lazima tuweze kupika alafu baadaye tuweze kukaa chini sisi wote sasa kila mtu aweze kukula baadake hapo tuweze kuteremsha na vinywaji.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu? Mimi napenda kuwasiliana na watu kwa ujumbe mfupi. Kama ni kitu ambacho si cha dharura lakini kama ni kitu ya dharura nipigie simu. Kama si kitu cha dharura nitumie tu ujumbe mfupi nitaona na nitaweza kukurudishia. Bado kwa ujumbe mfupi.

Unashughulikia wateja vipi. Wateja nawashughulikia kwa kuanza kuweza kuwasikiza. Niwasikize vizuri kwa kina na maana ambacho wanataka ama ambacho wangetaka kutoka kwangu kama siwaelewi nawauliza. Tafadhali rudia ama unaeza nifafanulia zaidi unataka nini. Alafu tena after hapo lazima niwashughulikie. Ndiko natabasamu, nikiwa nimefurahia kwa maana wao ndio wamekuja kuweza kunipata na wameniaminia niweze kuwasaidia.

Unakaa hadi saa ngapi usiku mimi si mtu wa kulala mapema naeza kaa hadi kitu saa saba za usiku ama saa nane za usiku italingana lakini mambo ya kulala mapema la hasha mimi ni mtu napenda mambo ya usiku mimi usiku ndo napatanga ni mechangamka lakini mchana, mchana la mchana unaeza nipata hata nimelala.

Unapenda kucheza au kutazama michezo. Naam napenda kutazama michezo. Kitambo nilikuwa nafurahia nikicheza michezo lakini nilisha pita huko sahi napenda tu kutazama nione venye watu wanacheza niweze kusherehekea wakati ambapo timu ambayo naisupport inashinda. Naam hizo vitu ndio napenda.

Unafanya nini kwanza unapo anza kazi? Kitu ya kwanza ninapoanza kazi ni kuweza kupanga bidha zangu ambazo nitazitumia kazini niweze kujitayarisha nijue nitafanya hii kazi ikishaisha nitafanya nini ingine niweze kuwa na ratiba kwa ufupi alafu bado lazima niweze kupiga maombi ili siku yangu iende vizuri ama kazi zangu ziweze kuenda vizuri.

Je, unapenda kununua vitu mtandaoni? Sii sana napenda kununua vitu. Kitambo nilikuwa napenda kununua vitu mtandaoni lakini kuna siku ambayo waliniletea bidhaa ambayo sikuwa nimeagiza kutoka hiyo siku nikaamua nitakuwa najipeleka mimi mwenyewe dukani naeza kununua hizo bidhaa zenye nataka. Ambaye kununua bidhaa mitandaoni si kwa urahisi.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Kitu ya kwanza ya kujiandaa kwa mkutano lazima nihakikishe nimevalia vizuri. Nimeweza kuoga vizuri, nimeweza kujua huo mkutano ni wa saangapi ili niweze kutoka mapema. Kitu ya pili nyingine lazima bado niweze kujua mkutano huu unahusu nini na ni maswali gani nitaweza kuuliza ama ni maswali gani nitaweza kujibu.

Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii. Kitu ya kwanza nigependa kuona jamii ime endelea nayo ni ni kuchukulia teknolojia kila mtu aweze kufurahia teknolojia ambayo imeletwa watu waweze kuona teknolojia inatusaidia kitu ya pili ni kuweza kuzingatia mazingira yetu watu wasitupe takataka ovyo ovyo, watu wasianze kuchoma maplastiki ovyo ovyo, kutupa plastiki ovyo ovyo kutupa maji ambayo ni machafu wanaielekeza mtoni ovyo ovyo. Wengine kuweza kujisaidia mtoni ovyo ovyo, kweza kutupa plastiki kwenye ziwa ama kwenye leki ovyo ovyo.

Niambie kuhusu chakula chako unacho kipenda zaidi. Mimi chakula ambacho nakipenda zaidi ni ugali na kuku ambaye amekaangwa. Mara ya kwenza nilipokila hiki chakula nilisikia ni kama moyo wangu umeweza kujua ama umeweza kufunguka na macho yangu yameweza kufunguka mara ya mwisho nilikikula ni krismasi krismasi niliweza kukifurahia hiki chakula kina ladha tamu ugali pia ambapo unapoingia mdomoni uweze kushikana na hiyo kuku ambayo imakarangwa inakuanga ingine tamu sana.

Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida. Mimi nalala kwa masaa manane kwa kawaida ama inaeza zidi manane lakini haiezi enda chini ya manane. Mimi napenda kulala haswa kama sina mahali ya amabapo naenda naeza lala kwa masaa hadi kumi naam.

Tabia gani ya watu inakuchukiza. Mimi nachukia watu ambao wanatema mate ovyoovyo. Haswa kwenye barabarani unatembea unapata mtu ametema tu mate ovyoovyo karibu hadi atemee mwenye ako kando yake bado nachukia watu ambao wanatafuna na chakula wakue wamefungua mdomo. Unasikia hiyo sauti ya chakula ikigeuzwa na ulimi na nachukia hiyo sauti na hiyo tabia ya watu. Watu wakome.

Unataka kufika wapi katika kazi yako? Mimi kazi yangu nataka nifike mahali ambapo naweza sema kazi sio shida ama pesa sio shida. Mahali ambapo naweza pata hiyo maarifa ya kazi ya yenyewe. Mtu akija na shida fulani naweza kuitatua kwa urahisi tena kwa upesi na bado na pena-- penye--. Nataka nifike penye naweza kuwa nikona pesa mingi niseme pesa bado sio shida. Hapo ndio na-- mahali ambapo ningependa kufika katika kazi yangu.

Kumbu kumbu gani nzuri una kutoka utotoni? Kumbu kumbu moja ni ile ya kucheza na marafiki wenzangu hiyo siku tukiwa wadogo. Kuna siku tulicheza tukacheza ikafika usiku, nilikuwa nimetumwa kwa duka na mamangu nikasahau kuendea, kuenda kwa duka nikarudi hibo bila hadi pesa. Tulichap, nilichapwa lakini bado nilikuwa nimefurahia tu juu tulicheza na marafiki kutoka saa nane hadi usiku.

Sifa gani muhimu kwa uongozi mzuri? Sifa ya kwanza muhimu ni kiongozi mwenye roho ya utu. Mwenye hataki kuadhiri ama kudhuru watu wake. Mwenye anafanyia watu wake mazuri. Mwenye haangamizi watu wake kwa kwa finyilia kwa mfano. Kuongeza ushuru kukosa kutimiza alicho ambilia huwa na nchi wakati wa siasa zake so kiongozi mzuri ni mwenye roho mzuri na roho ya utu.

Unajilinda aje kutoka vitisho vya mtandao? Kitu ya kwanza ni kutotilia maanani wanachosema. Kitu ya pili ni kujikumbusha kwamba mimi ni mtu ambaye ninaweza kujilinda. Mtu ambaye ninafanya sijadhuru mtu yeyote hakuna kitu mbaya nimeweza kufanyia mtu yeyote. Hivyo ndio ambavyo naweza najilinda. Bado pia najilinda mtandao kwa kutotusi watu kutofanya kutodhuru mtu yoyote kwa maana huwezi mtu hawezi kuchokoza kama hujamchokoza naam.

Unapendelea kusoma au kuandika. Mimi napendelea kusoma. Kwa sababu ukisoma nikisoma hapo ndio naelewa vizuri hiyo mambo ya usome alafu kuandika ati ndio mambo iweze kuingia akilini hiyo haijawahi nibamba haijawahi furahisha mimi napendelea kusoma nisome alafu nikisha soma niweze kusoma tena nitaelewa.

Unahifadhi pesa vipi? Pesa zangu nazihifadhi kwa kuweza kuziweka kwenye benki, nimeweza kufungua benki kwa ajili ya kuweza kuweza kuweza ama kuhifadhi pesa.

Jee, unapenda maua? Naam, napenda maua, maua naonanga maua ni ya kuvutia. Maua inarangi mzuri, inaharufu mzuri. Maua bado inakutulizanga tu mawazo. Bado maua inakuanga ni kama ishara ya mandhari kupendeza. Inafanyanga mandhari ikae vizuri na bado ni ishara ya upendo. Kwa hivyo napenda maua.

Unashiriki vipi katika jamii yako? Kitu cha kwanza ambacho nashiriki katika jamii yangu ni kuweza kuhifadhi mazingira. Naendanga kukata nyasi ambayo imemea kuliko zaidi, kuakota takataka ambazo zimetupwa ovyo ovyo bado na nasafishanga mitaro ambayo imekwama ili kuweza kuzuia malaria na magonjwa mengineo.

Aina gani ya filamu unazipenda. Niko na aina mingi napenda za kuchekesha napenda za kusomeshana kuna zile ambazo ukimaliza kuiona bado unaona kuna kitu imekusomesha napenda za matembezi hizo ndio zinaitangwa adventure kwa kizungu ambapo wanatembea mahali tofauti bado napenda za za za za vita na za kijeshi.

Unaweka neno siri salapa vipi? Kitu ya kwanza ni kutoambia mtu mwingine. Iyo kama ni yangu ni yangu. Kitu ya pili naiandika mahali kando hili wakati ambapo nitasahau naweza kuja niirejelee. Ama nirejelee niweze kuona ni gani hilo. Alafu penye nimeandika naweza kupaficha kando. Kitu ya pili siwezi kuambia mtu mwingine ni mimi peke yangu ambaye naijua ama ni mimi nalo liandika mimi mwenyewe.

Je unapenda kuangalia nyota? Naam ninapenda kuangalia nyota usiku naweza toka nje niweze kuangalia juu niweze kutazama nyota vile ambapo zimejipanga ile ambayo inangaa zaidi kuliko ingine ili ambayo inaonekana kwa urahisi kuliko ingine na badi ile imekaribia mwezi kuliko ingine na hadi zenye zinaanguka napenda kuziangalia.

Unatazama video wapi mtandaoni, video nazitazamianga pale kwa mtandao ambao unaitwa YouTube, hapo naupenda kwa sababu unaangalia video, unaezaskiza bado muziki, ukitazama hiyo video, bado unaeza, ikona kila kitu video zote ambazo unazitaka ziko pahali pamoja, hakuna haja ya kishinda ukiangalia video moja hapa, hiyo ingine huku kwingine, zote unaeza kuziangalia tu mahali pamoja. Kwa ivo Youtube ndo napendanga sana.

Jee unanunua vitu kwa kutumia simu. Naam nanunua vitu kwa kutumia simu lakini sio vile sio sana. Kwanza lazima niende nione duka mimi mwenyewe nione penyeiko niulize kama wana mtandao yao kwenye simu ambapo naweza ingia ninunue bidhaa zao. Wakisha sema wakonayo basi hapo napo naweza anzia kununua vitu mtandaoni ama kutumia simu.

Mchezaji gani wa michezo unaye mpenda. Mimi napenda Lionel Messi. Anifuraishanga kwa sababu ananga majigambo mingi anakuanga tu a metulia bado nikiongozi mzuri wa timu. Yeye ni captain mzuri wa timu bado ananga maneno mingi anakuanga tu a metulia mwenye utulivu anaingia kwa uwanja anacheza ananga masiasa mingi anatoka.

Unahifadhi data yako wapi? Mimi nahifadhi kwenye barua pepe. Ni penye nimeiweka kila kitu hapo nikisha ingia kama ni pahali kama whatsapp nimeiweka kwenye barua wapepe ambapo nimeweza kuiweka data yangu yote hapo. Kwa hivyo hadi nikibadilisha simu nieze niweke hiyo barua pepe yangu bado nitapata data yangu yote.

Unajikinga vipi na jua kali? Najikinga kwa kuvalia kofia ambayo ni ya kata upepo ama kama sio hivyo nikona mwavuli kama sio hivyo niko kwenye maskani ama mahali penye kivuli chini ya mti nikipigwa bado na maupepo.

Mchezo gani ungependa kujaribu? Ah ningependa kujaribu mchezo wa kadanda ama mpira huo mchezo naupendanga sababu unakanga tuu rahatupu kucheza kuweza na kufuata izo masharti zote kufunga bao alafu tena bado unashaherekea na timu yako bado ningependa kuujaribu kwa sababu nimeuona ukichezwa sana kwenye televisheni, kwenye simu, kusikia kwenye redio. Na ni mchezo ambao una mashabiki wengi ningependa kujaribu huu mchezo wa kadanda au mpira.

Unapenda kuenda madukani lini? Mi napenda kuenda madukani masa za jioni jioni hivi ama ile wakati kuna kagiza giza giza kidogo. Sipendi mambo ya mchana mimi sipendi mambo ya kuenda huko nje kuchomwa na jua kwengi na jua imewaka kuhisi baridi pengine ni ile siku yenye kuna mvua napenda mambo za usiku usiku kwenda usiku naenda nachagua bado vitu zenye nahitaji kwa siku ingine yote. Mzima alafu tena narudi narejea ikifika mchana mchana na kaa kwa nyumba na tulia tena ikifika usiku tena ama gizani gizani hivyo majioni jioni hivyo natokea tena naenda nachangamka na naenda dukani.

Unaenda mahali paibada. Mara nga pii? Mimi mwenyewe naendanga mahali paibada. Maramoja kwa wiki. Hiyo ni maranne kwa mwezi. Hiyo maramoja ni jumapili. Jumapili ni siku ya kwenda kanisa, kwenda kusifu, kumuabudu, kumshukuru mungu kwa hiyo wiki yote ambayo ameweza kukujalia, ameweza kukulinda, ameweza kukuwa amsha akili asubuhi ameweza kukupatia. Afya njema ameweza kukupatia uhai na bado ni siku njema kwa sababu bado ukienda hiyo jumapili utaanza wiki yako hiyo ndo siku ya jumatatu utaianza kwa uzuri sababu utakuwa umeiombea utakuwa ume ya peleka kwa mungu hiyo siku ya jumapili umemuomba siku wiki njema inayofuata kwa hivo jumapili ndo siku ambayo mimi uenda mahali paibada na kuweza kwenda kumuabudu mungu.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani? Mi mwenye napendanga kuvaa nguo za mitumba. Sipendi nguo mpya. Kwa sababu nguo mpya inakuanga na watu wengi ambao wakona hizo nguo. Kwa mfano umenunua nguo mpya leo kwa duka la manguo. Mwingine amekuja amenunua, amenunua. Kwa hivyo unapata hiyo nguo umenunua iko na watu wengi. Watu wengi wakona nguo yenye ukonayo. Lakini nguo ya mtumba unapata umenunua kitu moja peke yake na haina, haina ingine kwa hivyo ni moja hiyo peke yake hautapata mtu nayo. Alafu tena bado hio nguo inakuangaa na pesa ya chini ikona bei nafuu, si bei ghali kama ile ingine ya dukani. Kwa hivyo mimi napenda kuvaa ngou za mitumba ambazo mimi mwenyewe nimeenda nikajichagulia. Nikajua haina watu wengi na bado tukaelewana bei, bei ni nafuu, nanunua na nabaki na pesa zingine ambazo nitatumia kufanya kitu ingine.